Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha taarifa zinaeleweka vizuri. Inawasilishwa kwa wakati na zinaunga mkono malengo ya kazi. Mawasiliano wazi husaidia kupunguza makosa, kuimarisha ushirikiano na kujenga uaminifu kati ya wafanyakazi. Kusikiliza kwa makini ni muhimu ili kuelewa mawazo na changamoto za wengine. Pia, heshima katika mwasiliano hujenga mazingira mazuri ya kazi na kuongeza motisha. Kutumia njia sahihi za mawasiliano kama barua pepe, mikutano au simu kusaidia kufikisha ujumbe kwa ufanisi. Kwa ujumla, mawasiliano bora kazini huongeza tija, huimarisha mahusiano na kusaidia kufanikisha malengo na shirika.

Nafanya marafiki wapya kwa kuanza na mawasiliano mazuri na mtazamo chanya. Huwa napenda kuwasikiliza watu kwa makini na kuonyesha nia ya kweli katika wanachosema. Kushiriki shuguli za pamoja kama kazi, michezo au matukio ya kijamii hunipa nafasi ya kukutana na watu wapya na kujenga ukaribu taratibu. Pia kuwa mkweli, mwenye heshima na mwenye busara husaidia kujenga uaminifu wa haraka. Wakati mwingine, kwanzisha mazungumzo rahisi au kutoa tabasamu hunisaidia kuvunja barafu. Kwa kufanya hivyo, urafiki hukua kwa kawaida na kudumu kwa muda mrefu.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama kutokana na sababu kama masomo, kazi au kutafuta fursa bora za maisha. Kuishi sehemu tofauti kunanipa nafasi ya kujifunza tamaduni mpya, kukutana na watu tofauti, na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Ingawa ninakosa nyumbani nilikozaliwa, bado nathamini uzoefu ninaopata mahali ninapoishi sasa. Mabadiliko haya yamenisaidia kukua binafsi na kitaaluma, na kunifanya nijitegemee zaidi.

Napata taarifa zangu kutoka kwenye vianzo mbali mbali vinavyo aminika, kama vile vitabu, makala za kitaaluma, tarifa za mashirika rasmi na vimbo vya habari vinavyo heshimika. Nimefunzwa kwa kutumia maandishi mengi ili kuelewa lugha, maarifa ya jumla na mada tofauti. Hata hivyo, siwezi kuvnjari mtandao wala kupata habari za moja kwa moja isipokua nikitumia zana maalumu kutafuta taarifa za sasa. Kwa sababu ya hiyo, baadhi ya tarifa zinaweza kubadilika kadri ya muda unavyo pita. Lengo langu ni kutowa maelezo yalio wazi, sahihi na yenye msaada. Huku nikihimiza watu kuthibitisha habari muhimu au za haraka kutoka vianzo, rasmi na vinavyo aminika.

Ninatumia muda tofauti mtandaoni kulingana na shuguli za siku usika. Kwa kawaida, natumia mtandao kwa kazi, kujifunza na mawasiliano. Kuna siku ninatumia takribani saa tatu hadi tano nikifanya utafiti. Kusoma makala au kuwasiliana kupitia barua pepe na mitandao ya kijamii. Wakati mungine, natumia mtandao kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video. Hata hivyo, najitahidi kuweka mipaka ili muda wa mtandaoni usiathiri usingizi, afya au shugule za ana kwa ana. Kupanga muda unisaidia kudumuisha uwiano mzuri kati ya maisha ya mtandaoni na maisha ya kawaida.

Ndio, napenda kunywa maziwa. Maziwa hunipa nguvu na kunisaidia nikijisikia nimeshiba, hasa asubuhi au jioni. Napendelea kuyanywa yakiwa moto au baridi kulingana na hali ya hewa. Pia hunipendeza kuyachanganya na chai au nafaka. Mbali na ladha yake nzuri, najua maziwa yana virutubisho muhimu kama calciumu ambavyo hunisaidia kuimarisha mifupa na meno. Kunywa maziwa ni sehemu ya kawaida ya mlo wangu wa kila siku na hunifanya nijisikia vizuri kiafya.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu au wana familia. Tunapo kuwa pamoja, tunacheza mchezo ya kawaida kama kandanda, mchezo ya ubao, au hata mchezo ya simu kwa burudani. Wakati mwingine hucheza na majirani au wenzangu wa karibu, hasa tunapopata muda wa mapumziko. Kucheza na watu ninao wafahamu hunifanya jisikie huru, kufurahia muda na kuimarisha uhusiano wetu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha katika maisha ya kila siku.

Zoea zuri ni lilo jenga ni kupanga muda wangu vizuri. Kuhakikisha ninaweka ratiba ya kazi, mapumziko na muda wa kujifunza kila siku. Pia nimejenga tabia za kujifunza kitu kipya mara kwa mara. Hata kama niko kusoma au kutazama mafunzo mafupi. Zoea hili unisaidia kuboreshe ujuzi wangu na kujiamini zaidi. Vile vile, naitaji kuanza siku mapema na kufanya kazi muhimu kwanza. Kwa ujumla, mazoea hayo mazuri ya menisaidia kuwa na nidhamu ufanisi na mendeleo binafsi katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunifanya nijisikie huru na kunipa furaha. Hasaa ninapokuwa peke yangu au nikiwa na marafiki wa karibu. Wakati mwingine, kuimba kwa burudani tu na wakati mwingine kuimba nyimbo zinazonipendeza ili kupunguza msongo wa mawazo. Kuimba pia hunisaidia kuonyesha hisia zangu na kunifanya nijisikie mtulivu. Ingawa si muimbaji wa kitaaluma, nafurahia kuimba kwa sababu huniletea amani ya moyo na kuniboresha kihisia.

Ninashughulikia muda wa mwisho pa kupanga kazi mapema na kueka vipaumbele. Maana tu ninapopata jukumu hugawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo ili isiwe nzito. Pia hujiwekea ratiba yenye muda wa akiba endapo kutakapotokea changamoto. Kuwacha usumbufu pembeni na kuzingatia kazi muhimu zaidi kwanza. Ikiwa kuna kuchelewa au changamoto kuwasiliana mapema ili kupata suluhisho. Njia hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha ubora wa kazi.

Ndiyo napenda muziki wa jadi. Mziki wa jadi hunivutia kwa sababu unaakisi utamaduni, historia na maisha ya jamii. Napenda jinsi ala za asili na maneno ya nyimbo zinavyobeba, ujumbe wa maadili, umoja na hekima. Kusikiliza muziki wa jadi, hunipa hisia ya utambulisho na kunisaidia kuthamani mizizi ya kitamaduni. Pia hunipa utulivu wa akili na kunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi na kuendeleza tamaduni zetu kwa vizazi vijayo.

Kawaida, usiku kabla ya kulala napanga mambo ya siku inayofuata na kupumzika kidogo. Napenda kupunguza shughuli zenye msongo wa mawazo kama kutumia simu au mtandao. Na badala yake, husoma kidogo au kufikiria mambo mazuri yaliotokea siku hiyo. Pia hujiandaa kwa usingizi kwa kwa kuhakikisha mazingira ya kulala ni tulivu nameza kwa urahisi ya wa kupumua. Wakati mwingine, huandika mambo muhimu ya kufanywa kesho ili kuepuka kusahau. Hatimaye kupumzika nikijitayarisha kisaikolojia na kimwili ili usingizi uwe mzuri na mwili na akili ziwe tayari kwa siku inayofuata.

Ndio, nimeshawahi kushiriki mashindano. Uzoefu huo ulinisaidia kujifunza kushindana kwa nidhamu na kujiamini zaidi. Kupitia mashindano, nilipata nafasi ya kupima uwezo wangu, kushirikiana na wengine na kukubali matokeo kwa moyo wa michezo. Ingawa haikuwa rahisi kila wakati, ilinifundisha umuhimu wa maandalizi, uvumilivu na kujifunza kutokana na changamoto. Kushiriki mashindano kulinipa motisha ya kujiboresha na kuendelea kujitahidi kufikia malengo yangu.

Kupunguza matumizi ya plastiki, huanza kwa kuchagua kutumia mbadala endelevu kama mifuko ya kitani, chupa za chuma au glasi badala ya plastiki. Pia hujaribu kuepuka bidhaa za plastiki za matumizi moja kama vikombe, mapipa na mashuka ya plastiki. Wakati wa kufanya manunuzi, nazingatia bidhaa zilizo na ufungaji wa kiasili au zinazoweza kutumika tena. Nyumbani najaribu kutengeneza utaratibu wa kutumia tena plastiki badala ya kuzikataa mara moja. Zaidi ya yote huelimisha familia na marafiki kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki ili kulinda mazingira na kupunguza taka zisizoisha.

Mara nyingi yasubuhi nakula chakula kilicho rahisi lakini chenye nguvu ili kwanza siku vizuri. Napenda ufu, mayai au wali na mboga kwa sababu hutuo nguvu na unisaidia kuwa na njaa kidogo hadi chakula chamcha. Pia najumuisha kula matunda au kunywa juisi ya matunda ili kupata vitamin. Wakati muingine hupendelea chai au kahawa kidogo ili kunipa nguvu na umakini. Kula asubuhi vizuri unisaidia kuwa na nguvu za kufanya kazi, kuzingatia masomo au shuguli nyingine. Na kudumisha afia ya mwili na akili.

Ndio, nimeshawai kuiona bahari. Kuiona kunanivutia sana kwa sababu ni mahali tulivu na lenye uzuri wa asili. Kupitia mawimbi yanayogonga puani na upepo wa bahari, ujiskia utulivu na furaha. Pia hupendeza kuona rangi za maji zinavyo badilika kutokana na mwanga, wa jua au kuiona wanyama wa baharini kama samaki au ndege wanao zunguka. Kuona bahari kuna himiza kutulia, kufikiria mambo mazuri na kudhamini uzuri wa dunia. Ni uzoefu wa kipekee ambao hunikumbusha umuhimu wa kuifadhi mazingira asili.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, tunapanga kila kitu kwa uwazi na nidhamu. Kwanza, tunatumia zana za mawasiliano mtandaoni kama barua pepe, programu za video kama zoom na chati za kazi ili kila mtu ajue majukumu yake. Pia tunapanga ratiba ya mikutano ya mara kwa mara ili kubadilishana taarifa na kushughulikia changamoto. Mara nyingi, tunapanga muda wa kazi kwa uwiano ili kuepuka ucheleweshaji na kila mmoja anawajibika kumaliza kazi yake kwa wakati. Kwa ujumla, mawasiliano ya wazi, uwajibikaji na ushirikiano husaidia timu ya mbali kufanya kazi, kwa ufanisi na kufanikisha malengo.

Kuhakikisha ninalinda mazingira, naanza kwa kupunguza taka na kutumia tena kile ninacho weza badala kutupa mara moja. Pia napendelea kupunguza matumizi ya plastiki, kutumia mifuko ya kitani au chupa zinazo weza kutumika tena. Wakati wa manunuzi, naangalia bidhaa ambazo hazina madhara kwa mazingira na zinazo tengenezwa kwa njia endelevu. Nyumbani, najaribu kuokoa maji na umeme na kupanda miti au mimea bustani ili kuongeza hewa safi. Zaidi ya yote kuwelimisha familia, marafiki na wenzangu kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira ili kuunda tabia ya kijamii ya kuhifadhi dunia kwa vizazi vijavyo.

Ninapoanza kazi, kwanza, napanga mambo muhimu ya siku na kueka vipaumbele. Huchunguza orodha ya majukumu, kuamua ni ipi inahitaji kushughulikiwa kwanza na kuandaa zana au nyaraka zinazohitajika. Mara nyingi, naanza na kazi rahisi au yenye muda mfupi ili kuanzisha mwendo wa kazi. Kisha naendelea na kazi kubwa au changamoto zaidi. Pia, naweka muda wa mpumziko kidogo ili kuepuka uchovu na kudumisha umakini. Hatimae naanza kazi kwa mtazamo chanya na nidhamu. Kuhakikisha kila jambo linaendelea kwa mpangilio na malengo yatimie kwa ufanisi.